Chakula kitamu na chenye, ladha ya kuvutia huwa, kinapendeza kila mtu. Kwa hivo pia mimi napenda chakula kitamu na chakula ambacho kimepikwa na mpishi anayejua jinsi ya kupika vizuri. Chakula ambacho ni kitamu na unayo hamu ya kuikula na chakula ambayo inashibisha.